Ninaposhughulikia wateja, mimi huwa napenda kuwakaribisha kwa roho nzuri, napenda kuwakaribisha uso yangu ikiwa na tabasamu kubwa sana, napenda kuwakaribisha, yaani wahisi wako nyumbani, wahisi kwamba hapa mahali wamekuja kununuwa bidhaa ama kufanya shughuli yoyote, kwamba wakona wanakaribishwa kwa roho mkunjufu.

Wakati umeme unapopotea mara mingi huwa napenda kuenda kwenye bara la hindi. Ama ninasoma kitabu, kitabu hizi riwaya za zenye ziko na hadithi, mbali mbali. Napenda kujinufaisha na kitu ambacho kita ninufaa kwa maisha yangu. Yaani niweze kupata kujua like kitu mpya.

Mwanzo kabisa napenda kujua shida imetokea wapi, yaani kabla hiyo kosa ilifanyike, nini ilifanya hiyo makosa ikafanyika. Nikishapata nini imefanyika najaribu kutafuta suluhisho. Kutafuta suluhisho ni kuongea na watu ambao nafanya nao kazi, kuongea na mkubwa wangu. Tukishapata suluhisho, tunapata kusonga mbele. Tukishasonga mbele, tunazoa shida, kisha tunasonga mbele.

Huwa natumia sana sana magari ya matatu hapa Kenya. Napenda kutumia gari kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Saa zingine pia boda boda inategemea kama niko na haraka. Yani inategemea na matumizi yangu ya siku. Lakini mara mingi huwa ni gari za matatu huku Kenya.

Naeza sema sio sana. Sio sana kwa kweli kwa sababu mimi ni mwoga kidogo. Yaani naogopa maybe chakula hicho kitaniudhi ama sitakipenda na napenda chakula yenye niko na uzoefu nayo. Mara mingi lakini siwezi kataa siwezi sema hapana kabisa kweli. Naeza jaribu lakini sina sina uzoefu sana.

Kazi zingine zote za nyumbani mimi huwa nazipenda, lakini kazi ya kwenda shambani siipendi kabisa. Siipendi kabisa kwa sababu huwa ninachoka sana. Maramingi kuna kuwa na juakali wakati watu wanapoenda shambani. Maramingi huo mimi nafadhalisha nipike, nifanye kupiga deki, nioshe vyombo, niangalie watoto. Yani lolote lile. Lakini kwenda shambani. Kidogo kinanipa kizungu mkuti. Lakini ya lakuli hali. Hua tunafanya. Sababu lazima usaidie watu nyumbani. Usikae tu.

Kuna mambo mengi naezapenda kufanya wakati ninapotaka kufanya starehe. Mwanzo kabisa napenda kuenda kwenye bahari. Napenda kutembea kando ya bahari. Napenda kupanda meli. Napenda kuogelea kwenye maji. Huwa inanifurahisha sana. Napenda pia saa zingine. Napenda kuenda kwa mikahawa, kutulia, kucheza michezo, hapa na kule.

Mandhari nzuri nimewai kuona ni mbuga ya wanyama ya Masaimara. Mbuga ya wanyama ya Masaimara ni mahali unayapoenda unafuraha sana. Unaona wanyama wa kila aina. Yani unafuraha sana kwa sababu unapata huko hewa ni safi. Unaona wanyama wa kila aina, yaani wakikula, wakilala, wakiishi maisha yao. Naipenda sana.

Apana sipendi sana mchezo wa video kwa sababu sipendi kukaa mahali kuangalia televishoni ama yaani sipendi sana tusemetu ukweli na penda kukua kule nje. Kama ni mchezo na fadhalisha niwe nje ni kicheza penye kuna hewa safi watu wengi lakini sipendi kukaa tu mahali moja kucheza mchezo wa video.

Mimi huwa ninapenda sana kukimbia. Napenda kukimbia kwa sababu inafanya akili yangu inatulia. Huwa ninakimbia kwa wiki, maybe kama mara nne, saa zingine mara sita. Inategemea na niko na shughuli gani. Na huwa ninapenda kufanya hii zoezi. Sanasana asubuhi kabisa saa kumi na mbili asubuhi ama jioni baada ya kazi ni napenda kukimbia kwa maybe kama lisaa limoja.